Kunapokua na tatizo kazini, mimi hujaribu kulishambulia kwa. Kwa mfano, ni wafanya kazi wawili wamekosana. Mimi huwaita pamoja, kuwaketisha chini, na kujaribu kuzungumza nao. Nampa kila mtu mdawake wa kuzungumza na kueleza jinsi ya anavyo hisi kutokana na matukio yaliofanyika. Baada ya kulisikiza tatizo lao, mimi huwauliza kama jambo ambalo walifanya. Kama tuseme ni malumbano ama kujibizana vibaya, mimi hujaribu kuwauliza, je, mlilofanya mnaona kama ni jambo la busara. Wanapo ni jibu, mimi hujaribu kuwa elewa na pia hujaribu kuwa eleza kwamba. Si lazima muanze kuteteshana ama kujibizana kwa sababu kuna tatizo kazini. Mimi hujaribu kuwa zungumzia na kuwaeleza ya kwamba, kuna njia tofauti ya kutatua tatizo kazini. Kama vile kumuita mtu wa kati, aweze kuja, akaangalia jambo na kuwasaidia kulitatua jambo hilo. Pili, kwa mfano wafanya kazi wamekoseana heshima. Mimi hujaribu kuwaeleza ya kwamba kuwa na heshima kazini na kuheshimiana ni jambo la muhimu ambalo linasaidia wao kueka kazi yao maana, kazi nyingi mnapu koseana heshima, mara nyingi mwenye kazi huwafuta kazi. Kwa hivyo kutatizo kama hilo, hamfai kujibizana ila kujaribu kutatua. Ndiposa nyinyi wawili mkaweze kuwa na kazi zenu, msizipoteze kazi zenu. Pili, mimi hujaribu kutafuta suluhisho watatizo hilo linalo fanyika, bila kupendelea upande wowote. Mimi hutafuta suluisho ambayo itasaidia pande zote ya alie kosewa na alie kosa. Mimi hujaribu kuwaelezesha na kuwaelewesha ya kwamba amani ni jambo la muhimu kwenye kazi. Baada ya hapo, mimi hujaribu kuwa unganisha pamoja na kuwaregesha kukua marafiki ila marafiki wanao heshimiana na kuwa nanidhamu kati yao. Pia, mimi huwaonyesha kwa mfano, mimi huwaonyesha kwa kuwa mfano wao mwema, ambapo kuna tatizo mi hujaribu kulitatua bila mvurugano, majibizano na hata vita. Kwa kweli, matatizo haya kosekani kazini. Ila, tunafa kutafta njia za kuzishambulia matatizo hizi na kuzitatua bila shida yoyote.